Unapenda kucheza na watoto? Je, maswali yanayo tokana na zaidi na haya ni je, unapenda mazingira ya leo na watoto? Msimamo wako ni upi kuhusiana na watoto? Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kwa sababu watoto hufanya mtu awe na hiyo awe na uwezo wa kuweza kujihusisha nao na kufurahia kwa sababu watoto huwa baraka. Unapojihusisha na wao huwa unahisi uko sawa, umefurahia kwa sababu ya mchezo, ya utani na mambo mengi sana.

Una niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Kwanza siku ya kuzaliwa ni siku ipi? Ni namna gani unavyopenda siku yako ya kuzaliwa iwe? Una unapenda siku yako ya kuzaliwa ikupate kwenye mazingira ya aina gani? Haya ni mawazo tofauti yanayokuja kwenye akili ya mtu unaposikia swali kama hili Kwangu, napenda siku yangu ya kuzaliwa. Mara mingi hunipata nikiwa nyumbani na mara mingi mi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu, marafiki na baadhi ya wale tunaofanya nao kazi wakati mwingine. Siku yangu ya kuzaliwa naipenda iwe yenye furaha kusiwe na nuksi yoyote ile. Yaani kila mtu awe tu na furaha aliye kwenye mazingira yangu. Wakati mwingine na napenda siku hiyo inipate nikijihusisha na wale ambao wasiojiweza wakati mwingine. Nikiwa na uwezo naweza saidia. Siku yangu ya kuzaliwa kama kuna uwezo huwa tunakata keki mara mingi tunafanya kitu kama sherehe na wenzangu na marafiki zangu, familia, yeyote yule aliye karibu.

Ulifanya nini asubuhi hii? Kuna mawazo tofauti yanayo kuja kwenye akili kwanza, uliamka sangapi, uliamka ukihisi aje, uliamka kwenye mazingira yapi, ulikula chakula kipi ulipoamka asubuhi. Je, ulienda kazini au ni siku tu ya kukaa nyumbari. Kwangu nilipoamka asubuhi, naishi na familia yangu, nilipoamka asubuhi, tukatayarisha kinywaji, staftahi, tukatayarisha, tukanywa, pamoja, tukafanya shuguli. Kili shuguli nika hakikisha vyombo vyote vimeoshwa, vilivyokuwa vichafu. Nika hakikisha kuna maji kwa nyumba kwa sababu naishi na nyanyangu na baadhi ya wenzangu, yani watu wa familia. Nika hakikisha kila kitu kikosawa, ndio.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Msa, mawazo yanayo kuja kwenye ya akili, kwanza ni msaada ni nini? Ha, ni vitendo vipi unavyojihusisha navyo unapohitaji msaada pale kazini? Unafanya kazi ya aina gani? Hayo ni baadhi ya maswali yanakuja akilini unaposikia muktadha huu au jambo hili. Mimi ninapohitaji msaada kazini, kwanza kazi ninayoifanya. Nashukuru sana kwa sababu ni kazi inayo hisi husisha katika mambo ya kufanya kwa ujumla yaani kwa kizungu tunasema teamwork na tuna tunaruhusiwa kuuliza usaidizi kwa wakubwa wetu. Kwa sababu mi bado ni mdogo pale kazini na unapo ninapojikuta ninahitaji msaada huwa na tafuta wakubwa wangu au mtu mwenye uwezo wa kunisaidia ili aeze kunisaidia.